Ndiyo, mimi huweka picha zangu mtandaoni hasa mara moja kwa miezi tatu. Kuweka picha mtandaoni hasa nabadilisha ile picha ambayo watu wanaweza kuona ili nikaweze kuweka picha yangu iliyo ya sasa. Hii ni mojawapo ya kuweza kubadilisha jinsi unavyoonekana mtandaoni. Na kuweka picha yako ni jambo muhimu sana kwani kinaimarisha kurasa wako za mitandao ya kijamii.

Jambo la kwanza ninapofika nyumbani, mimi huweza kutulia, na kupata chakula kidogo. Hii ni njia moja, ambayo inafanya ya mwili, ikaweze kuwa mpya tena. Jambo lingine baada ya kutulia, mimi huweza kufanya mazoezi katika kigym. Hii ni mojawapo ya mambo ambayo, unaimarisha afya na maisha yangu. Hii ni jambo ambayo inanifraisha zaidi. Baada ya kutoka gym, mimi hukuja kuoga, kisha kupata maankuli tena ya usiku. Baada ya hapo mimi hutazama kipindi kimoja ambacho nakipenda kwenye television. Hii ni njia moja ambayo inafanya mimi kuwa mtulivu na kunifanya akili yangu kufikiria mambo mazuri na kutoa uchovu katika mwili.

Kuna watu kadhaa ambao hunifundisha mambo muhimu sana. Mtu wa kwanza kunifundisha jambo muhimu ni wazazi wangu. Wazazi wangu wamekuwa watu muhimu sana katika maisha yangu. Hasa ni watu ambao wame nifunza jinsi ya kuishi na watu kwa njia ya heshima na maelewano. Hawa ndiyo walio nikuza ni kakua mtu muhimu na mzuri katika maisha. Mtu mwingine ambaye ame nifundisha jambu muhimu katika maisha yangu ni waalimu. Waalimu ni watu ambayo wame nifundisha mambo madogo katika maisha haswa walipo nifundisha elimu tangu niwe mdogo hadi mkubwa sasa. Wao ndiyo watu ambao waliweza kutambua kibali changu na wakaweza kunielekeza. Kwani nikawa mtu, jinsi nilivyo sasa ambaye, maisha yangu si mabaya nandelea kufaulu katika maisha kama hawa ni watu ambayo wame nilekeze katika mazuri. Watu wengine ambao wame nilekeze pazuri ni kanisa. Kanisa ni moja wapo ya sehemu ambazo ukuza madili mema na nimi nafurahia kwa kuwa niko baadhi ya watu wenye maadili mema.

Mimi hufanya mazoezi mara mbili kwa siku. Mazoezi ya kwanza mimi hufanya mazoezi kwa dakika thelathini kila asubuhi baada ya kuamka na kabla ya kuoga. Hii mazoezi hunisaidia kufanya mwili kuwa freshi ili napoenda kuoga na kuanza siku misuli yako sambamba kufanya shughuli za siku. Wakati mwingine ambapo mimi hufanya mazoezi ni jioni. Baada ya kazini mimi hufika nyumbani na kuenda katika jimu. Kufanya mazoezi kwa saa moja unusu. Hii ni mojawapo ya desturi ambayo nimejifunza na kuwa na nidhamu kuitumikia kila siku. Kwa kuwa imekuwa jambo la kawaida kwangu na ni lazima niyafanye ili nikaweze kuimarisha afya ya kiakili na kimwili. Na kwa sababu mazoezi husaidia kutoa magonjwa, kupunguza, kushikwa na magonjwa yoyote ambaye huletwa kwa kuwa na mwili mzito au mwili.